Mafanikio gani ya binafsi unayodhamini kazini? Mafanikio nayodhamini kazini ni kufanya kazi mahali kwenye kuna mjadala mzuri ya kazi, mahali kwenye kuna mshara mzuri, mahali kwenye wafanyi kazi wanapewa chakula chakula, mahali kwenye wafanyi kazi hawanyanyaswi hata kidogo mshahara unakuja masaa na wakati unaofaa yani ile, ile mahusiano yao na wafanyi kazi wenzao, iko sawa. Hiyo ndio kitu ninayo thamini kazini sana sana.

Niambie kuhusu filamu yako unaipenda zaidi filamu ninayoipenda zaidi ni filamu za mapenzi yaani filamu inaitwa zilizopendwa hiyo ni filamu mzuri sababu inafunzana kuhusu mapenzi kuhusu venye unavyofaa kukaa na mpenzi wako yaani mkikosana kuna ile jia ya kukosoana amukai kasilikiana kwa hivyo filamu yenye nayopenda ni hizo zi ni hiyo filamu inayoitwa zilizopendwa.

Ni malengo gani unayo kwa kazi yako? Mimi nikona malengo mazuri kwa kazi yangu. Mimi malengo yangu nikiamka asubuhi ni kabla nirudi kwa nyumba jioni nimekamilisha kazi yenye iliniamsha kuenda kazini kufanya kwa kila siku nafaa nilete kastoma karibu ishirini wanaokula vizuri wanawacha pesa mzuri kazini kwa hivo malengo yangu kazini ni kazi iendelee vizuri ikuwe na pesa mingi ndio mshahara uongezeke. Hiyo ndio malengo yangu kazini.